Ndiyo nina kumbukumbu moja ya kutisha. Nakumbuka siku moja usiku kulikuwa na giza na mvua kubwa. Umeme uka katika gafla. Nilikuwa peke yangu nyumbani nikasikia kelele isiyo eleweka nje ya mlango. Moyo ulinidunda sana. Lakini baadaye nikagundua ilikuwa upepo na tawi la mti. Ingawa ilikuwa hatari ilifanya niogope sana.